Naam kuna ujuzi tofauti tofauti ambayo ningependa kujifunza na kitu ambacho ningependa kujifunza kwa kweli hutofautiana na kile ambacho mtu mwingine angependa kujifunza Hivyo, iwapo napenda kujifunza swala fulani Hivyo, kuna mwingine hapendi kufunza Unaweza kushiriki ni ujuzi gani ungependa kuipata Kwa kweli, mi napenda sana ujuzi wa kueza kutumia tarakilishi kwa ubunifu zaindi pale ambapo ninaweza kutumia tarakilishi kwa jinsi ambayo inanipa mapato Ninaitumia na mwisho wa siku kwamba, ninauhakika kwamba, nitakua kitu nimetia mfukoni Hilo ndio ujuzi ambao unangependa sana kujifunza Hilo ndilo jambo najua kwamba, iwapo ninaeza kujifunza, ninaeza kutumiza mambo mengi sana Hivyo sio tu swala la kusema kwamba ni kupenda kujifunza la asha, pia jinsi ambavyo ningependa kujifunza ina maana sana Baada ambapo napenda kujifunza swala fulani ili niweze kutatua matatizo ambayo huibuka kutokana na hizo swala Kwa mfano, unanipata kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kujifunza jinsi ya kutumia tarakilishi Hivyo, inaniweka paali ambapo iwapo kutaibuka tatizo kwenye kampuni hama iwapo kutaibuka tatizo ambayo inahitaji kiteknolojia kuweza kulipata suluhu Hapo ndipo nitakapo ingilia kati Itaniwia uraisi sana kuweza kusaindia Hivyo si swala tu lakusema ningependa Pia ninachukua muda wangu mkubwa sana Kuakisha kwamba ninajaribu mi binafsi Hili niweze mwishoni kuona nimeyatimiza ilo doto Kwa kweli ilo ni ndoto ambalo Iwapo sitaeza kuweka munda wangu wa kutosha nitajipata kwamba itaniwia ugumu kuweza kulitimiza Hivyo diyo mana kwamba ninachukua munda wangu angalau saa mbila au saa tatu kila siku kuakisha kwamba ninajaribu kujifunza na siyo tu nimechukua muda mrefu sana kutoka nilipokuwa na iyo hamu ya kuweza kujua kutumia kompyuta Jee umeshawai kujaribu kujifunza ujuzi huu Naam, hii ndio mana nasema kwamba imenichukua muda mrefu sana tangia pala ambapo nilipoanzia Kwa kweli, pale nilipokuwa nakianzia nilikuwa nakipitia changamoto mingi sana na changamoto ya kwanza ilikuwa ni kupata mahali hawa mwalimu wameweza kunifunza na hapo ilinibindi na kwa kweli nilipoteza ela nyingi sana kueza kumtafuta mwalimu wakumuamini na kwa kweli, kama vila tunavyojua kwenye mitadaya yetu imefurika na walagai Imefurika na watu ambao, wanasema kwamba wanajua kutekeleza swala fulani Lakini kwa kweli ni kwamba hawa watu hawana hio iyari. Iyari ya namna yao ambao wanaotaka ni kwamba wanataka mwisho wa siku kwamba wameeza kufilisha akaunti yako ya pesa Hivyo kuweza kujifunza mahali ilikuwa na changamoto nyingi sana na hizo changamoto ilieze kupitia na kutokana na ukosefu wa mtu kumwamini ukosefu wa majali ambapo ningesema kwamba hapa nipo shwari kwamba huyu hapa ni pahali pa kuamini Hivyo nimekua nikijaribu kujifunza kwa njia tofauti tofauti Lakini mwisho wa siku kwamba nilieza kuingia kwenye mitandao kama vile YouTube Hii ni mitandao ambayo vina video ambazo zinaeza kujitumia kuweza kujifunza kiteknolojia Hivyo ilinisaindia sana na pia kwenye gharama ambayo njua kweli niliweza kupatana na watapeli wengi na hao watapeli walieza kunichukulia pesa zangu taslim mali angalao hivi shilingi elfu tatu ivi Lakini mwisho wa siku niliweza kufaindika Tunajua kwamba mtu uweza kusoma kupitia makosa dhana zozifanya Hivyo pale ambapo napohitaji kusoma kitu siezi rukia Tunajua watapeli wanakuanga kwa namna kwamba Wanafuraia pale ambapo mtu anakuwa na hamu ya kitu Kwa hio anajua ukiwa na hamu ya kitu Hapo wanaeza kuchukulia kwamba wewe ni mvivu wanaeza kuchukulia kwamba Hapo hauna guvu na wanaeeza kutoka pesa nyingi sana. Hivyo, mimi nimekuwa na hamu ya kujifunza, kutumia kompyuta. Na mwisho wa siku, adi sasa hivi, ninaendelea kujifunza. Unaisi ni wakati gani mzuri wa kuanza. Naam, kama nilivyosema nikisijibu swali la mwisho. Ninajisema kwamba, mimi nishaanzia. Nishaachukua hatuwa ya kuanza. Ninajua kwamba, hili itaniletea manufaa sana. Hili itakuwa linaongeza hadhi yangu. Kwa kweli, ukiangalia mtu kwenye ajira, mtu anapokuwa akijaribu kumuajiri mtu, huitaji mtu ambae, angalau, ana uwezo, wa kufanya mambo mawili au matatu zaidi. Hivyo, kunjifunza kompyuta, imenieka katika hatua kwamba, nina uwezo kuliko wale wengine wanaoomba kazi. Hivyo, napenda kujifunza kompyuta.

Kwa kweli, mafunzo ni mengi ambayo nimeupokea katika maisha yangu. Mafunzo ni ya aina tofauti tofauti, kunapale ambapo nimefunzwa jinsi ya kujiinua mimi binafsi, na kunapale ambapo ilikuwa nifunzo tuu la kuweza kunisaidia niweze kujuana na watu, kuweza kuendelea na watu vyema. Hivyo, watu ambao wameweza kunifundisha mambo muhimu sana katika maisha ni wengi sana. Nkiamua kuwahesabu unaona kwa upande mmoja kuna wazazi wangu Kwa upande mwingine pia kuna marafiki Kwa upande mwingine kuna wafanyi kazi ambao tunafanya nao kazi Hivyo jambo ambalo amenifundisha Kwani kila jambo analolifundisha huwa tofauti na ule mwingine Kwani kila mahali kuna mtu angalau mmoja au wawili ambaye anaweza kunena nawe kuhusu suala fulani ama lile lingine Hivyo ni vyema kujua kwamba kila mahali unapokuenda angalau utaweza kupata mtu ambaye anayari ya kuweza kueleza swala fulani, kuweza kujulisha kuhusu kitu fulani. Hivyo katika maisha yangu kwa mfano ni meweza kufunzwa mambo mengi sana. Na mtu ambaye amenifunza jambo la muhimu sana katika maisha si mwingine wala ni mamangu. Amenifunza kwamba mtegemea cha nduguye hufa maskini. Na kwa kweli vile msemo unavyo kwenda ni hivyo hivyo maisha ya livyo iwapo utategemea cha mtu ambaye yuko karibu nawe aitha Ama utaweza kutegemea cha mtu mwingine ambacho si chako jua kwamba itakuwa vigumu sana kuweza kukipokea Naam kwa mwishowe anaweza kukupea lakini anayakupea kwa masharti Hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba wewe binafsi una kitu ambacho unajiaminia kuwa nacho Unakitu angalau unawezasema kwamba hili ni jasholangu Hivyo mwisho wa siku utakuwa kwamba wewe uko huru wewe ni mtu ambaye hautegemei cha mtu mwingine ili uweze kufanikiwa Hivyo mamangu alikuwa ana maanisha kwamba nisiwapinge wengine nikae nao nikijua kwamba inanibidi pale ambapo nitakuwa kwenye hatari ama pale ambapo nitakuwa kwenye matatizo nijue kwamba kabla ya kuitisha msaada Kabla ya kuambia mtu fulani anisaidie, nihakikishe kwamba mimi binafsi nimeweza kuchukua hatua fulani ama ile nyingine Nikahikikisha angalau nimeweza kujaribu kutatua shida yangu Hivyo unajua kwamba iwapo wewe mwenyewe hutaelewa shida ambayo unaipitia Itawawia vigumu sana wengine ambao pia wangekuwa na yeye kukusaidia uweze kuielewa Hivyo alinieleza mambo tofauti tofauti Si hilo tu alinieleza kwamba pia heshima ni kitu cha maana sana ni kitu cha msingi ambacho Kila adinasi, kila binadamu anafaa kuwa nacho katika maisha yake Hilo liliniifunza sana kwamba Usiwaheshimu tu watu kulingana na hadhi Usiwaheshimu tu kulingana na jinsia ama Ama kulingana vile walivyo Waheshimu kila mtu ambao unapatana naye Kwa mfano kwenye kazi Mpe heshima mlinda lango Mpe heshima bosi wako Mpe heshima mfanyi kazi anaye kuoshea Hivyo, unajua kwamba heshima ni mkondo miwili Pala ambapo, wewe utamuheshimu nae atarudisha mkono vivyo hivyo kukuheshimu Hivyo, unafaa kustahili na kujua kwamba pale ambapo unapofanya kazi Pala ambapo unapohitajika kufanya swala fulani wewe ndio binafsi utakaye weza kusaidia ama utakaye weza kuleta tatizo zaidi katika maisha yako Mamangu alinipenda sana na hadi siku hizi ananipenda sana kwamba ana nielezea kuhusu swala tufauti tofauti ana jaribu kunielezea kuhusu maisha ana niambia kwamba maisha yaishi jinsi yalivyo jaribu kutia bidii kwa kila sekta jaribu kuhakikisha kwamba kila namna unavyoweza umeweza kufanya maisha ya kawa kwako ni rahisi maisha kwako yakakuwa kwamba si hayana changamoto mingi Hivyo, itakuwezesha kujua kwamba kila mahali unapokwenda, kila mambo ambayo yana kuzunguka, una uwezo wa kuweza kupita hayo izo mizizi, unauwezo ya kuweza kuyaruka na kuhakikisha kwamba mwisho wa yote wewe ni mshindi. Hivyo, jambo mambo ambayo nimefunzwa, nimefunzwa mambo tofauti tofauti, lakini mamangu ndiye ali nifunza jambo muhimu sana katika maisha. Pia, kwa upande mwingine, babangu naye amechangia pakubwa sana, dadangu naye, ndiye dadangu na kakangu, hawa jawachwa nyuma aitha. Wamehakikisha kwamba mimi nimekuwa mtu ambaye anastahili mtu alie na heshima, mtu anafaa kuwa kipongezo, kielelezo katika jamii Hivyo, ninaposema kwamba nimefunzwa mambo tofauti tofauti Nina maanisha kwamba nimeweza kuwa na walimu tofauti tofauti, wakinieleza mambo tofauti tofauti ambayo yamenisaidia.

Kwa kweli, leo ni siku imeamuka kwa jinsi ya mbavyo nilikuwa nimaitarajia. Kwani jana usiku, nilikuwa nimeeka malengo yangu wazi kuhusu jinsi ambavyo nikuwa nataka siku ya leo ikue. Hivyo, siku ya leo imekuwa siku jema. Na jinsi ya mbavyo nilivyofanya asubui ya meza kuchangia sana katika jinsi ya mbavyo siku imekuwa hadi wa sasa. Kwa leo, siku amuka nikia nimechelea, katika niliamuka sa moja kasorubu, hivi, hapo nipo niliweza kueka kutuwa kwenye blanketi, nikamuka moja kumoja, na kuwenda nikapige msala. Kwa kweli, nijambo la kutia moyo sana pale ambapo, unakikisha kwamba kabla kufanya shuguli yote hile, umeza kumwalika uwepo wa mungu. Hivyo niliakisha kabla kufanya solo lote lile ni meheza kumwalika mungu Nikitu gani cha kwanza ulechofanya baada ya kuhamuka Kwakweli kama nilivyosema baada ya kuhamuka mimi ninatabia kuenda kwenye bafu Nenda kwenye bafu hili nyeze kuondoa uchovu ambao na nisumbua mulini Hivyo baada tu ya kuhamuka hivi baada kutoka kwenye godoro langu niliakisha kwa mba nimeingia kwenye bafu Hii ili nisaindia sana kuweza kupunguza uchofu ambao ulikua kukinisumbua mulini Hili nijambo jema kwamba unaeza kutoa iwapo likuwa na hile uwezo wakukaa ukijisikia kulala Uneza kupunguza ulala kufanya mawazo kurudi katika hali yaki walisia Hivyo miupenda sana kila hasubuni na poamuka na ingia kwenye bafu angalau dakika kumi ama kumi na tan Iliniweze kuweza kujielewa, iliniweze kutua uchofu ambao likuwa nao Iliniweze kuhuhosha mwili kuwasafi Hivyo, kila siku napoamuka, si leo tu bali kila siku baada tuwa kuamuka hivi Mimi uingia kwenye bafu, angalau nieze kupata utulivu wa mwili Ulikula nini kwa chakula chasubui Kwa kweli, chakula ni chaina tofautofauti na kitu ambacho hula si kumanisha kwa mba iwapo leo ni mekula chakula toiki ni takula ito kesho la asha, chakula na chokikula inayeza kulinga inayendana sana na ina kazi inayena kufanya nyo siku Kwa mfano leo ni likuwa na kazi ya kufanya kwenye mtandao Hivyo chakula ambacho ni likila leo si kama hile chakula ngekila iwapo kazi ya leo ngekua ni kazi ya kuwana kwenye mjengo Hivyo ni kitu chamana sana kutambua kwamba kila aina ya chakula miu ambayo ula uweza kutofautiana sana kulingana aina ya kazi ambayo naifanya Iwapo kwa mfano ni mbio sema kwamba leo nikua nikielekea kuweza kufanya kazi ya mtandao Hivyo niliamkia nikayeza kupika chai yangu, nikachukua maziwa, nikachemusha, nikakunganisha na maji Kisha nikohongeza majani chai na mwishoe nikaheka sukari ili kueka yu chai ladha Pili nilichukua mkate na kueza kupaka blue body Hii ilikanisaindia sana kueza kupata kichakula chasubuhi ikilicho na nguvu Chakula ambacho kina virutubisho ambayo yu Minasaindia mwili kwa upande mmoja mwole mgini Hivyo nivyema kujua kwamba sikuwa mkatu na kukula chakula chochote Ninakula chakula kulingana ina ya kazi ambayo yuko mbele angu inayo ni subiri Hivyo pale ambapo itajika kufanya kazi fulani Kwa mfano pa ni mesema kwamba pale napo itajika kufanya kazi ya mjengo Hivyo itanibindi na muka mapema inaeza kuanda chakula kilicho na nguvu Chakula ambacho kitanipa kitaipa misuli yangu nguvu kwa mda mrefu Kwa hini ukiangalia kazi ya mjengo ni kazi ambayo inaitaji mtu aliye na nguvu ni kazi inaitaji mtu kuweza kujituma vyema Hivyo, minakisha kwamba, te ina ya chakula weza kuningana na ina ya kazi ambayo inanigojea na ina ya kazi ambayo lazima niyafikia Huliedaje kazini au kuwanza siku yako, kwa kweli, jinsi ambayo ilivyona kazini, kwa leo hayukua siku ambayo ilikuwa na ewa nzuri Hivyo, ilinibindi kunieze kuabiri gali, kwa hulikuwa na unyevu mwingi sana na hiyo genitatiza jinsi ya usafi kweni pala ambapo kunapukua naunyevu kwenye mji pale ambapo napotembelea kunapata kwa amba kunaina ya matope ambayo ujieka na pala ambapo napukanyanga matope kweli najiona mimi nachafuwa viyatu nachafuwa mavazi zangu na hiyo inaeza kunifanya kwa amba sina imani pala ambapo nenda kazi ini na kweli leo nilijisi mwenye furaha na mwenye kufurahia sana.